Mabadiliko yanapotokea kazini sioni kama kuna jambo lolote ambalo unaeza ukafanya ila tu kukubaliana na mabadiliko yale. Na kama ni mabadiliko ambayo yanahitaji pia wewe nawe ubadilike na kisha kwamba nami ninabadilika na mabadiliko nayo. Hayo kama kuna labda mabadiliko yangu kibinafsi ambayo ninapaswa kufanya ili kuendana na mabadiliko yale kazini nahakisha kwamba nami pia ninabadilika vilivyo.